Nam kwa upande wangu, napenda sana wanyamu wakufugwa hasa mbwa na paka. Wanyama hawa hunipafuraha na utulivu wa kipekee. Mbwa kwa upande mmoja hunifundisha uaminifu na urafiki wake wa kweli kwa sababu hua karibu na mmiliki wake muda wote. Kila ninapoona mbwa akitikisa mkia wake kwa furaha huhisi kama ananipokea kwa moya wote. Paka kwa upande mwingine pia hunivutia kwa utulivu wao na uhuru wao. Ukati mwingine huja kimya kimya kukaa karibu nami jambo ambalo ambalo linanifanya najisikia nipo pamoja na rafiki wa kweli. Wanajua lini unahitaji kuwa peke yako na lini unahitaji kuwa ukaribu. Zaidi ya yote ni napenda wanyama kwa sababu wanatufundisha upendo bila masharti, hawajali, hadhi na makosa ya mtu Bali huonyesha hisia ndio maana kuwa karibu na wanyama hukifanya naskia mwenye furaha na amani moyoni.

Naam hili ni swali nzuri sana na nitakupa jibu kulingana na ambavyo nafikiria kwa maisha yangu Naam ndio napenda sana kupiga picha sababu ni gani Kwa sababu picha kwangu sio tu ya kumbukumbu Bali ni hadithi iliyo naswa kwa muda mfupi Kila ninaposhika kamera au hata simu huhisi kama nina nafasi ya kuhifadhi hisia za wakati huo Napenda kupiga picha za mazingira, watu na matukio ya kawaida ya kila siku Wakati mwingine pia nina kutabasamu la gafla, jua linapotua au barabara tulivu jioni picha hizo hunikumbusha kuwa uzuri upo hata kwenye mambo madogo ambayo kama binadamu tunapenda kuya puuza kupiga picha hunifanya niwe makini zaidi na mazingira yanayo nizunguka hunifundisha pia kuvuta pumzi, kusimama kidogo na kuthamini wakati uliopo Zaidi ya yote napenda kupiga picha kwa sababu kila picha ina hadithi yake Usije ukatharau ukaona tu picha, ukaitharau kila picha itakupa hadithi yake na kila hadithi pia hunifanya najisikia hai zaidi naweza kupata nguvu ya kuendelea kimaisha.

Je, umewai kuingia mahali ambapo sanaa inazungumuza mmoja kwa mmoja na moyo wako? Ndiyo, niliwai kuenda maonyesho ya sanaa. Na uzoefu huo uliniacha hisia ambazo siwezi kuzisaau hao kirahisi. Nilipo ingia ndani ya ukumbi nili hisika na kwamba nimeingia kwenye dunia nyingine. Kila mchoro, kila sanamu ulikuwa na hadithi yake. Baadhi ya kazi zilinionyesha furaha, zingine huzuni, na zingine zilinifanya nisimame kwa muda nikitafakari maisha yangu Nilijikuta nikitembea taratibu nikitazama kwa makini na kwamba kana kwamba kila kazi inanizungumza kimya kimya Kilicho nigusa zaidi ni jinsi sanaa inavyoweza kuunganisha watu tofauti bila hata kujali mahali ambapo mtu ametoka kujali tufauti za kila muda Nileona watu wakitabasamu, wengine wakitulia kimia, wengine wakijadile kwa shauku ile wanachokiona Kwanza siku hiyo nilitambua kukua sanaa Sio mapambo tuu bali ni lugha ya roho inayo tufanye tuoni dunia kwa macho mapya Hili ni jambo ambalo ninapenda ninapea ninapea sanaa kwa roho yangu yote.

Je, umehoi kugundua kuwa kuna wakati fulani wa siku akili yako huwa wazi zaidi na mawazo yanatiririka kwa urahisi kwa upande wangu na fanya kazi vizuri zaidi asubuhi na mapema. Wakati huu, siku inapofika dunia, huatulivu, kelele ni chache na mawazo yangu yanakua safi. Kupumua hewa ya asubuhi hunipa nguvu mpya na ninapokaa chini kuanza kazi huhisi kama ninamwanzo mpya. Asubuhi hunisaidia kupanga mawazo kuweka malengo ya siku na pia kufanya kazi zinazohitaji umakini mkubwa. Kadri jua linavyozidi kupanda na shughuli za watu zinaongezeka nguvu yangu huanza kupungua kidogo. Hata hivyo, kazi muhimu tayari huwa nimeifanya asubuhi hunipa nafasi ya kutoa uwezo wangu wote kabla ya siku kunichosha Ndio maana ninaamini kuwa kila mtu ana wakati wake bora wa kufanya kazi kwangu Asubui, sio mwanzo wa siku tu, bali ni wakati wakuzalisha bora wangu wote.

Je, umewahi kujiuliza nini hasa kinachokufanya ujisikie na hamasa ya kufanya kazi kila siku? Nam, kwangu kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo yangu ya kazi yanayobadilisha jambo fulani. Ni furaha isioelezeka kuona jitihada zako zikileta matokeo. Ikiwa wateja wakiwa na furaha mradi ikitimiza malengo au timu ikipiga hatua mbele. Pia napata motisha kwa kutoku binafsi na kujifunza kila siku Kila changamoto mpya ni fursa ya kujitahidi zaidi na kuboresha ujuzi wangu Napenda pia kushirikiana na watu wenye ari na malengo Kwa sababu hali hiyo hunifanya nihisi kuwa sehemu ya kitu kikubwa Lakini zaidi ya yote kinachonipa nguvu ni kusudi na maana ya kazi yangu Ninapofanya kazi nikijua inanisidia wengine au inanichangia maendeleo Kila changamoto huwa rahisi na kila siku ya kazi inakuwa yenye furaha na motisha.

Je, umewahi kujiuliza nini kinachokufanya ufurahi kweli? Kwangu furaha kubwa hutoka kwenye muda mzuri na watu ninaowapenda Wakati nikiwa na familia marafiki au hata wanyama wangu wakipenzi Nasikia mwoyo wangu ukitulia na kicheko cha kweli hata shughuli dogo kama kupika chakula kipya kuenda kutembea jioni au kusoma kitabu kizuri hufanya siku yangu kuwa ya furaha Pia, furaha hujitokeza ninapokuwa nikijali kitu na kuwa na matokeo yake kama kukamilisha mradi mzuri kazini, kusaidia mtu au kujifunza kitu kipya Hali hiyo hunifanya nijisikie kuwa nimefanikiwa na moyo wangu unajaa shukrani Mwisho wa siku ninapofikiria furaha si lazima iwe kubwa au ya ghafla. Mara nyingi Changanyiko ya vitu vidogo vidogo vinavyofanya maisha ya kuwa mazuri. Na pale ndipo ninapohisi kweli niko hai na nina thamani.

Je umewahi kujiuliza ni wapi moyo wako hupenda kukupeleka unapohitaji kupumzika au kupata muda kidogo kukikiria Jibu langu ndilo hili Mimi napenda kutembea sehemu zenye utulivu wa hasakaribuna mazingira asili kutembea msituni ya ukando ya barabara yenye miti ya hunifanya nipumuwe kwa kina na kufanya na sahau wa haraka zangu zote za maisha kina hatua inanifanya nijisikia huru kana kwamba mawazo yote mazito yanaachwa nyuma. Pia napenda kutembe ufukweni nikisikiliza mawimbi ya ubahari na huisi upepo mwanana ukinipigasoni. Hapo ndipo mawazo hupangwe enyewe na moyo hupata amani. waKati mwingine hata kutembea tuu mtaani jioni nikitazama watu wakipita maisha kiendelea hunipafuraha ya kiajabu. Kwa jumla, napenda kutembea mahali ambapo naeza kuwa mimi mwenyewe ni fikiru ya maisha na nijikumbushe kuwa safari yenyewe ni muhimu kuliko mwisho wake.

Jee, umewahi kujiuliza kama mahali ulipozaliwa ndiyo pia mahali moyo wako ungependa kuishi milele. Hili ndilo jibu langu kwa mtazamo wangu. Kwa upande wangu, siishi tena mahali nilipozaliwa. Nilizaliwa katika mazingira, niliyoyazoea nikiwa nimezungukwa na familia, marafiki na kumbu kumbu nyingi za utoto. Palikuwa na furaha michezo na ndoto za awali ambazo, bado nazikumbuka hadi wa leo, lakini kadri nilivyokuwa maisha yalinochukua safara nyingine niliihama kutafuta masomo kazi na fursa mpia Ingawa haikuwa rahisi kuwacha nyumbani Kuhama kulinifundisha kujitegemea, kukutana na watu wapya na pia kuona dunia kwa macho mapya Nilijifunza kuwa nyumbani sio mahali tu Bali ni mahali unapojisikia salama na kukubalika Hata hivyo, ninapokumbuka nilikotoka moyo wangu hujaa shukraani. Mahali nilipozaliwa ndiko kuliko nijenga na hata nisipoishi huko sasa bado ni sehemu muhimu ya mimi. Amini hadi waleo.

Naam, hivi ndivyo ninavyoshugulikia kazi zangu za dharura bila kupoteza akili na wakati. Mimi binafsi napendelea kwanza kukaa kimya na kutathmini hali. Kila kazi ya dharura inahitaji hatua za haraka lakini pia za busara napogundua tatizo huwaaza kwa kupanga hatua ya kwanza muhimu zaidi kisha kuendelea hatua kwa hatua. Pili, ninaweka kipaumbele, kazi nyingi zinaweza kuonekana dharura, lakini si zote muhimu mara moja. Kutambua pia ni ipi lazima ifanyike sasa na ipi inaweza kusubiri kidogo ili kunisaidia kuwa na ufanisi kupunguza msongomano wa mawazo. Pia, mimi hupata msaada kutoka kwa wengine, kazi za dharura si lazima zishughulikiwe. Na mtu moja ila zineeza shiku. Ninaeza tumia ushirikiano ili kushugulikia zile kazi. Ushirikiano na mawasiliano ya haraka na wenzangu humfanya tatizo likamilike kwa haraka na kwa usahihi. Mwisho ninapomaliza kazi ya dharura hujifunza kutoka kwake. Kila dharura ni somo jipya la kupanga kufanya maamuzi kwa haraka na kudumisha utulivu. Hata wakati mzuri zaidi. Kwa hivyo, kushugulikia dharura ni mchanganyiko wa utulivu, mipango na ushirikiano.

Naam, hili ni swali njema sana na ntakupa kisa kifupi zaidi kuhusu mji ambao ningependa kutembelea. Mimi ningependa kutembelea sana, mji wa paris. Mji unaojulikana kwa sanaa, historia, mapenzi. Napenda wazo la kutembelea kando na mto see nikitazama majengo ya kale na wasani wa mitaani wakichora au piga mziki. Ningependa pia kuingia kwenye makongosho kama ya louvre ni kazi na sanaa ambazo nimekuwa nikizisoma au kuziona kwenye vitabu. Pia kukaa kwenye mkahawa mdogo wa pembeni ya barabara nikinywa kahawa huku nikitazama maisha ya watu yakipita kunanivutia sana. Lakini zaidi ya yote ningependa kuhisi roho ya mzi huo wa paris. Changanyiko wa historia na maisha ya kisasa safari hiyo ingekuwa tu ya kuona mandhari pale ya kujifunza, kujitafakari na kupanua mtazamo wa maisha yangu.

Kinywaji rahisi kama maziwa kinaweza kukuletea hisia ya zafaraja hili ni swali ambalo watu wengi niuliza na ninajibu ya hili swali. Mimi napenda kunywa maziwa. Hasa asubuhi au jioni ya baada ya siku ndefu. Yanapu ni kumbusha utoto wakati mambo yalikuwa rahisi na dunia haikuwa na haraka nyingi. Kikombe cha maziwa hunifanya nijisikie nimepumzika na kutulia. Penda pia maziwa kwa sababu ya nanipa nguvu, taratibu, nguvu, na manufaa mingi, tofauti, tofauti. Si lazima yawe na ladha nyingi, hata maziwa ya kawaida tu, baridi, au ya uvugu-vugu. Nitosha kabisa, wakati mwingine ni kiongeza kidogo tu chai au kakao, ladha yake hubadilika na kunifanya nifurahie zaidi. Kwa ujumla, kunywa maziwa kwangu sio swala la njaa tu bali ni wakati wa kujipa tulivu na kujijali. Kitu kidogo lakini chenye maana kubwa katika siku yangu.

Kwa upande wangu, kusikiliza kwa makini ndicho kipaumbele cha kwanza kazini. Kabla ya kusema au kutoa maoni, ni muhimu kuelewa kile mtu anachosema, hisia zake na pia ujumbe usioelezwa kwa maneno. Kusikiliza kuna saidia, kuepuka migongano, kutatua tatizo kwa haraka na kujenga uhusiano mzuri na wenzako. Pili, uwazi na uwajibikaji ni muhimu kuwasiliana bila kuficha ukweli kueleza matarajio kwa uwazi na kusirikisha taarifa muhimu kunasaidia kila mtu kufanya kazi kwa ufanisi. Mwisho, uheshimiana katika mawasiliano ni msingi wa mausiliano kazini. Hata ukiwa na maoni tofauti, kuwasiliana kwa heshima kunapunguza misiguano na kuimarisha ushirikiano. Hivyo kipaumbele kazini ni kusikiliza kwa uwazi na kuheshimiana kila wakati.

Mimi binafsi napenda kununuwa vitabu zaidi kuliko chochote kingine Kitabu kwangu sio tu bidhaa ni mlango wa kuenda katika dunia mpya kuelewa mawazo mpya na kukuwa kimawazo Kwa kila kitabu ninachokinunua najisikia nimepata rafiki mpya au somo jipya la kufikiria Ninapokwenda dukani na kusimama mbele ya rafu ya vitabu huwa najisikia kama mtoto mdogo aliyepata zawadi Hata kama siwezi kusoma mara moja, yote niliyo nayo. Furaha ya kuchagua kitabu ni tamu sana. Mara nyingi napenda kununuwa vitabu vya fasihi, historia au mafunzo ya ustadi mpya. Aidha, mara kwa mara hujipa zawadi ndogo kama ghafu maalumu au kalamu nzuri. Vitu vidogo vinavyofanya kazi iwe na furaha zaidi, lakini kinachonipa furaha ya pekee kabisa pale ninapoketi nikiona kikombe cha kahawa nikifungua ukurasa wa kwanza wa kitabu kipya. Hapo ndiposa safari inaanza. Kwa kifupi napenda kununua vitu ambavyo hunifanya nifurahi, nijifunze na nikumbuke matukio mazuri moyoni.

Jee umewahi kujiuliza kama kufanya kazi nyumbani kunaeza kukupa uhuru na utulivu unaotafuta Naam kwangu napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu kunanipa fursa na nafasi ya kujipanga kwa mtindo wangu mwenyewe asubuhi nikiamka ninaeza kuanza kazi nikiwa mtulivu bila haraka za foleni au kelele za ofisini mazingira ya nyumbani hunisaidia kuzingatia zaidi na kufanya kazi kwa ufanisi Pia kufanya kazi nyumbani hunipa urahisi wa kusawazisha kazi na maisha binafsi nikihitaji mapumziko mafupi naeza kusimama kunywa maji au kufuta pumzi dogo kisha nirudi kazini nikiwa na nguvu mpya Hilo hunifanya nijisikie huru, mwenye motisha zaidi Ata hivyo kinachofanya nipende zaidi ni nidhamu kufanya kazi nyumbani kunanifundisha kujisimamia, kuajibika na kudhamini muda wangu kwa hivyo kwangu kazi ya nyumbani si uvivu ila ni uhuru uliojaa uajibikaji na utulivu wa akili.

Ndiyo mimi hutumia muda fulani mtandao ni kila siku Lakini ninajitahidi kufanya hivyo kwa uangalifu Mara nyingi nashubia mtandao Natumia mtandao kusoma habari, kujifunza mambo mapya au kwasiliana na familia na marafiki Hilo lilanisaidia kuwa na uhusiano na dunia kushiriki mawazo Hata hivyo, pia na jitahidi kuepuka kutumia muda mwingi bila malengo ama kuangalia mitandao ya kijamii kwa saa nyingi niligundua kuwa wakati unapothibitiwa muda mtandaoni inaeza kuwa chombo cha kujenga ujuzi, patahabari, boresha maisha yako. Kwa kifupi, kutumia muda mtandaoni ni mzuri ikiwa unafanya kwa malengo uKikumbuka kupumzika pia na kushukilikia mambo ya kweli ya nayoitaji umakini mwingi.

Naam hili ni swali nzuri nzuri nzuri sana. Jee umewahi kufurahia mafanikio ya timu na kujua jinsi furaha hiyo inavyoweza kuunganisha watu. Mimi napenda kusherehekea mafanikio ya timu kwa njia ya shukrani na ya furaha pamoja na wanatimu. Kwa mfano, tunapofanikisha mradi kazini ninapenda kushirikiana na wezangu kusherehekea kidogo. Tunaeza kuwa na keki ndogo, vinywaji au hata kumsalimia kila mshiriki kwa maneno ya pongezi. Sherehe ndogo kama hizi hufanya kila mtu ajisikie kudhaminiwa na wakiungwa mkono. Zaidi ya hapo, napenda pia kusherehekea kwa kukumbuka jitihada zilizofanywa na kuzungumza kuhusu mafanikio hayo ili kuimarisha motisha ya timu. Kwa kweli, kusherehekea mafanikio ya timu, sio furaha tuu ni njia ya kuunganisha roho na kuimarisha mshikamano miongoni mwa wenzetu.

Naam, hili ni swali njema njema sana. Kila asubuhi ninapoamka napendelea kwanza kuzingatia ya mwili na akili zangu. Jambo la kwanza mimi hufanya, hunyanyua mwili kidogo wa kuchukua pumzi za kina na kufanya mazoezi. Nafanya mazoezi madogo ya mwili ili kuamka kikamilifu. Hili hunisaidia kuwa macho na kuanza siku kwa nguvu Baada ya hapo napenda kufanya jambo linalo nipea utulivu wa akili kama kunywa kikombe cha kahawa, umaziwa, huko nikipanga kazi za siku Mara nyingine ninapenda kusoma kidogo au kuandika mawazo yangu ilikuweka malengo pangilio wa siku. Kwa kifupi, kila asubuhi kwangu ni mchanganyiko wa mwili unaoamka akili inayopanga na moyo unaopata utulivu Jambo linaloeka msingi mzuri sana kwa siku nzima yenye tija na furaha.

Naam, mimi ningependa sana kujifunza programu za usanifu wa akili bandia almaarufu AI design na uchoraji wa kidigitali programu za AI zitasaidia kuelewa jinsi mashine zinavyofikiria na kutoa majibu Jambo ambalo ni muhimu kwa kazi zangu za sasa kupata ujuzi huu kutanifunguwa miliango mingi na kuunda miradi ya kisasa zaidi na kuchangia kwa ubunifu. Kwa upande mwingine, uchoraji wa kidigitali ni njia ya kuonesha ubunifu wangu kwa kueleza hisia zangu kwa njia ya picha. Hii pia inanifanya muda wangu wa burudani kuwa na maana na kunisaidia kupumzika baada ya kazi nzito. Kwa kifupi, kujifunza kitu kipya kwangu sio tuu kujenga ujuzi bali ni kuongeza uwezo wangu, furahia mchakato na kuendeleza ubunifu katika maisha yangu.

Aje umewahi kuwa na uzoefu wa kazi uliokubadilisha kabisa namna unavyofikiri na kufanya mambo haya basi kwa upande wangu uzoefu wa kazi uliovyo nifundisha zaidi ni kufanya kazi kwenye timu yenye watu wa tabia na mawazo tufauti haya mwanzoni haikuwa rahisi kila mtu alikuwa na mtazam wake, kazi yake, njia yake ya kufanya kazi Kulikuwa na changamoto, tofauti makosa yalikuwa mengi pia na wakati mwingine kutoelewana lakini pole pole nilijifunza kitu muhimu sana Nilijifunza kusikiliza kabla ya kuzungumza na pia kushirikiana badala ya kushindana uzoefu huo ulinifundisha uvumilivu, mawasiliano bora na umuhimu wa kuwajibika Nilijifunza kwa mafanikio ya kweli kazini hayatoki na mtu mmoja pia Bali yanatokana nguvu ya pamoja na ya timu hadi leo hilo linaniongoza kazini kwamba kila changamoto ni darasa na kila uzoefu ni nafasi yake ya kukua Naam.

Haya, je, umewai kufikiria jinsi chakula cha jioni kinavyoweza kubadilisha hali ya moyo baada siku ndefu? Haya, kwa mimi, chakula cha jioni ni zaidi ya kushiba. Ni muda wa kupumzika, ni muda wa kujifariji, napenda kula chakula kilicho rahisi chenye ladha, kama wali na mboga za majani pamoja na nyama au samaki waliopikwa kwa kutaratibu mwingi. Harufu yake pia tuu jikoni hunifanya nijiskie niko nyumbani kweli kweli. Wakati mwingine pia nachagua ugali na mboga za kienyeji hasa baada ya siku wenye shuguli nyingi. Chakula hiki hunikumbusha familia vicheko vya jikoni mazungumzo mepesi baada ya kazi. Nakumbuka kuna hii siku moja nilipenda nilianza kupika supu ya moto au chai ya maziwa. Jioni likuwa baridi na nimechoka sana. Kwa ufupi chakula chajio nachokipenda ni kile kinachonipa, utulivu, ladha na hisia kuridhika. Kuhitimisha siku yangu na kwa amani na shukurani. Hicho ndicho chakula ninachokipenda. Chakula jioni, chakula rahisi, chakula ambacho, kikienda mwilini. Kina manufaa tofauti tofauti.

Je, umewahi kufikiria jinsi mwanga unaokuzunguka unavyoadhiri hisia zako, umakini wako na hata ubunifu wako. Kwa upande wangu napendelea zaidi mwanga wa kati kwa sababu unanipa usawa mzuri katia nguvu na utulivu. Mwanga mkali sana hunifanya najisikia kama niko chini ya shinikizo, hasa nikifanya kazi inayohitaji kufikiria ya kwa kina. Macho huchoka haraka na wakati mwingine pia akili huhisi kama inasukumwa badala ya kuongoza. Nga wa mwanga mkali pia ni mzuri kwa kazi fulani kama kusoma kwa muda mfupi ama kufanya shughuli zinazohitaji waangalifu wa haraka. Kwangu, hauleti faraja ya kudumu. Mwanga wakati pia wa upande mwingine hunipa mazingira ya pumua, hutosha kunifanya nione vizuri bila kunichosha na pia hunisaidia kubaki makini kwa muda mrefu. Katika mwanga huu nafanya kazi kwa utulivu, mawazo yanatiririka kwa urahisi na hata mazungumzo pia yanakuwa mepesi zaidi. Unanifanya najisikia niko mahali salama si mahali pa kukimbizana na muda. Zaidi ya haya yote, mwanga wa kati pia hunipa hali ya usawa wa maisha, si mkali, kupita kiasi, wala si hafifu, kiasi ya kunifanya nipoteze mwlekeo. Mwanga unaosema kwa muda wako wenye uko ubora Kwa kifupi, napendelea mwanga wa kati kwa sababu hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kwa utulivu na pia kwa furaha bila shinikizo Silo la lazima, hayo ndio maoni yangu kuhusu hiki kisa na hii mada ambayo mmenipea nitaacha apo niseme kua, pendeleo yangu ni mwanga wa kati.

Kwa mimi, usilisho hunipea hisia mbili kwa wakati mmoja, msisimko na changamoto. Mwanzoni, kabla ya kuanza, huwa nahisi uoga kidogo. Si kwa sababu, sijui ninachosema, bali kwa sababu ninatambua uzito wa kuwafikia watu na kuwafanya waelewe ujumbe wangu. Lakini mara tu wanapoanza kuzungumza, uoga huo hubadilika kuwa nguvu. Maneno yanapoanza kutoka kwa mipangilio na nikiona watu wakisikiliza, kuandika na au kutikisa vichwa kwa kuelewa. Najisikia kujiamini zaidi. Napenda wasilisho kwa sababu hunipea nafasi ya kushiriki mawazo, kusimulia hadithi na kushawishi kwa njia chanya. Kama sanaa si maneno tu, bali sauti, lugha ya mwili na hisia. Kila wasilisho hunifundisha kitu kipya jinsi ya kuwa wazi zaidi, kutia zaidi na kuwasiliana kwa ufanisi. Kwa ufupi, ingawa wasilisho huja na hofu kidogo najihisi vizuri kulihusu kwa sababu hunisaidia kukua, kujiamini na kuunganisha mawazo yangu na watu wengine.

Jee, umewai kusubiri wikendi fike ili upumue kidogo baada ya wiki ndefu ya kazi? Nah, mimi mara nyingi hutumia wikendi kama muda kujipumzisha na kujijali. Baada ya siku nyingi za ratiba na majukumu, wikendi hunipa na fasi ya kuzungumza. Na muendo na kufanya mambo ninayo ya penda kwa moyo wangu wote. Asubuhi ya wikendi na penda kuamuka bila pressure ya haraka. Naweza kusikiliza muziki, kunywa chai taratibu na au kukaa kimia nikitafakari wiki iliopita. Mara nyingine na tembea nje nikitembea tuu bila haraka. Nkifurahia hewa safi na mazingira. Wikendi pia ni muda nzuri wa kukutana na marafiki au familia. Kucheka, kuzungumza na pia kushiriki katika vyakula tofauti na furaha tofauti. Kuna siku pia napenda kukaa nyumbani, kusoma, kuangalia filamu au pia kufanya mambo madogo an yo nipafuraha. Hakuna ratiba kali ni uhuru tu kwa kufanya kile kinachonifanya na jisikia vizuri. Kwa kifupi, wikendi kwangu ni muda kupumzika, kujirekebisha, tena kuja zanguvu. Ili nianze wiki mpya ni kiwa na moyo mapezi na akili tulivu. Nasiku pia napenda kukaa kuenda katika bustani, kuenda katika buga za wanyama pia kuangalia filamu au kufanya mambo madogo ya nayo nipa furaha na roho yangu pia ya hisi imepumzika Hili linanipa furaha kadri yao, ka jiuza aliyejifungua mapacha.

Je, umewai kujiuliza ni mavazi gani yanakufanya ujisikie huru zaidi na wewe mwenyewe ni shati au t-shati? Haya sasa, kwa upande wangu napendelea zaidi t-shati kwa sababu linanipa urahisi na uhuru wa kuwa mimi bila kujibana. Ninapovaa tishati nahisi mwili wangu uko huru pumua Linaendana na siku za kawaida, matembezi mafupi au hata kazi zisitohitaji rasmi sana Tishati hunifanya nijisikie karibu na watu wepesi na tayari kushiriki ya mazungumuzo bila presha ni vazi linalonyesha urahisi na ukweli wa maisha ikila siku Hata hivyo, sipuuzi kabisa shati Kuna wakati shati hunifanya nijisikie nadhifu, makini na mwenye kujiamini zaidi Hasa kwenye mikutano au matukio maalum Lakini kwa maisha ya kila siku tishati unishinda kwa sababu hunipa faraja na kuniruhusu nijieleze kwa urahisi. Kwa kifupi napendelea tishati kwa sababu linaniwakilisha uhuru rahisi na maisha yasiyo na mzigo mingi Huku nikijua kua kila vazi lina wakati na nafasi yake.